Huwa ninaimiza ushirikiano katika timu kwa kuanza na mawasiliano ya wazi na ya hshima. Huwa na jitahidi kusikiliza mawazo ya kila mtu bila kuyapuuza hata kama ni tofauti na yangu. Hii huwa inafanya watu wahisi wamedhaminiwa na kuwa tayari kushiriki zaidi bila hofu. Pia huwa napenda sana kuweka malengo ya pamoja ili kila mtu aone kuwa tunafanya kazi kuelekea kitu kimoja. Nikiona kuna changamoto au kutoelewana, huwa napendelea kujadili mapema badala ya kuyaacha, yakue, badaye au matatizo. Nathani kwa kufanya kazi, kwa uwazi na kushirikiana na kuheshimiana timu huwa imara zaidi na matokeo huwa yanakuwa bora.

Naam, mara nyingi sana natumia video kwa mawasiliano asa ninapo ongea na wateja wangu wa ughaibuni. Kuhusiana na matakwa yao ya kazi na vitu vinginevyo. Mara nyingi natumia video kupitia mitandao ya Zoom, Teams au hata Google Meet. Mara nyingine pia natumia video kuwasiliana na wanangu na mke. Kwa sababu mara nyingi hatukai na wao. Wanakua mbali kidogo nami. Video naitumia sana kwa mawasiliano kikazi na hata kibinafsi. Hata kuwajulia hali marafiki ambao walikuenda ughaibuni.